Mimi huelekea hospitali sana sana wakati ninapo ugua au pia wakati ninapo enda kuangaliwa mwili ili niweze kujua kama niko vyema kiafya na sana sana hii huwa mara moja kwa mwezi Kwa hivyo basi tuseme ni angalau mara kuminambili kwa mwaka na pia kuenda kuangaliwa hospitali husaidia sana kujikinga kutokana na maradhi mengi sana Kwa sababu magonjwa huwa ya silazima ya jionyeshe Hivyo basi ukielekea pale hospitalini Unaweza kufanyiwa, ukaangaliwa kama ugonjwa unataka kuchipuka na uweze kushughulikiwa ukiwa badomchanga au pia kushugulikiwa kabla ya weze kusambaza au kuenea zaidi.

Kumbu kumbu ninayo nzuri ya shule ni kumbu kumbu ya wakati nilipokuwa na jumuika na marafiki zangu pale shuleni nakujiburudisha Pia wakati tulipokuwa tukiungana katika masomo na kuweza kukumbushana tulipokuwa katika makundi na kukumbushana yale ambayo tumesoma Pia wakati tulipokuwa tunapiga gumzo pale tukiwa kwenye mabweni na kucheka cheka ili tuweze kupitisha muda.

Naam navaa miwani kwa sababu muanga huniadhiri macho Hivyo basi mimi huvalia miwani ya angalau ipunguze athari ya mwanga katika macho yangu Kwa sababu mwanga hufanya naweza kupata shida ya kuona vyema na pia inafanya macho yangu yanahisikuwa na kuwasha au pia yananikosesha amani ninapotazama.

Faraga yangu mtandaoni mimi huilinda kwa kuweka kidole kwa sababu kidole ndiyo kitu ambacho kina akina kila mtu Hivyo basi mim hutumia kidole changu kuweka faraga ili niweze kujikinga na watu ambao wanajaribu kuniaibisha pale mtandaoni na pia mimi huweza kupunguza vitu ambavyo naeka pale mtandaoni ili watu wasione na kuweza kusambaza habari za uongo hivyo basi najikinga kutoka kwa kuaibishwa pale mtandaoni.

Ili nijiandae kwa mkutano, mi sana sana hufanya utafiti ili niweze kujua kile ambacho naenda kuzungumzia pale katika mkutano na pia kabla kuelekea pale kwa mkutano Lazima niweze kufanya matayarisho kama vile kufanya practice mbele ya tuseme kioo ili niweze kushugulikia vitu vilivyo kwenye uso wangu na jinsi ya kuzungumza na kutoa uwoga ulio ndani yangu pia naweza kupanga karatasi zangu vyema ili niweze kujua kila ambacho ili niwe na utaratibu wa kuzungumza pale kwa mkutano.

Neno siri sana sana mimi hueka usalama kwa kueka kitu ambacho kinaitwa password Hivyo basi password hii inanisaidia sana kujikinga kutokana na watu ambao wanataka kujua nenosiri hilo lango sana sana nenosiri ni kitu ambacho ni muhimu sana na sipendi sana kutangazia kila mtu na hivyo basi mimi hujiwekea na kujifichia nenosiri.

Naam nimewai kulima sana sana nilipokuwa pale mashinani au kwenye wavyele wangu pale mashinani kwao ni wakulima kwa hivyo basi pia mimi nimelelewa katika ukulima na pia ili niweze kupata chakula lazima nijiusishe katika ukulima Kwa sababu ukulima ndiyo jambo ambalo kama uwezi fanya hautapata chakula Kwa hivyo basi lazima nijishirikishe na ukulima ili niweze kupata angalau cha kukula ya siku.

Mimi hutumia sana kompyuta kwa sababu ndicho kifaa ambacho tunachotumia pale kazini sana na pia kompyuta inafanya kazi ya haraka na huniweza kunifanya niwe na utaratibu na mpangilio mwema kwa kazi yangu na pia naweza kuzungumza na wateja wangu moja kwa moja katika kompyuta Hivyo inakuwa rahisi sana kuuza bidhaa.